Mafanikio ya binafsi ninayoyathamini kazini ni uwezo wa kutimiza majukumu kwa wakati na kwa ubora. Pia najivunia kujiendeleza kitaaluma, kujifunza ujuzi mpya na kupata imani ya wenzangu na wasimamizi. Mafanikio haya hunipa motisha na kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege maramoja. Ilikuwa safari ya kuvutia na yenye kusisimua asa wakati wakupaa na kutua. Safari ya ndege hunipa fursa ya kuona maeneo tofauti na kuokoa muda. Na ilikua uzoefu mzuri sana kwangu.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo. Pia napenda kupata pongezi kutoka kwa wenzangu na wasimamizi kujifunza ujuzi mpya na kushirikiana na timu yenye malengo sawa. Hii hunifanya nifanye kazi kwa bidii na kujituma zaidi.

Wakati wa msongo wa kazi, napumzika kidogo. Napumua kwa kina au kusikiliza mziki tulivu. Pia hujaribu kupanga kazi zangu kwa kipaumbele na kushirikiana na wenzangu. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo, kuwa makini na kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Ushauri ningepewa mtu mwingine ni kuwa na subira na utulivu katika maisha. Pia ni muhimu kufuata malengo yako, kujifunza kutoka kwa makosa na kushirikiana na wengine. Ushauri huu unaweza kusaidia mtu kufanikisha mambo yake kwa urahisi na kujenga maisha bora zaidi.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni sayansi kwa sababu ilinifundisha mambo mapya kuhusu dunia na maisha. Nilifurahia kufanya majaribio na kujibu maswali changamoto. Somo hili lilinifanya nifikiri kwa kina na kunisaidia kuelewa mazingira yangu vizuri zaidi.